Napendelea mwanga wa kati kwa sababu hunipa hali ya utulivu na starehe ndani ya chumba. Mwanga huu pia hufanya shuguli za kusoma au kufanya kazi kuwa rahisi bila kuumiza macho. Na hutoa mazingira mazuri ya kufanya mambo mbalimbali kwa njia ya urahisi.

Ndiyo, ninagawanya taka zangu ili kulinda mazingira. Eee. Kutenganisha taka zinazooza kama mabaki ya chakula na zile zisizooza kama vile plastiki na karatasi za nailoni. Njia hii husaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kurahisisha urejeleaji wa taka.

Ninapenda sana majira ya masika kwa sababu hali ya hewa huwa baridi kiasi ya mazingira yanakuwa ya kijani. Mvua hunipa hisia ya utulivu kuongeza uzuri wa mazingira na hunisaidia kupumzika na kufurahia muda wangu nyumbani.

Ninaoga mara mbili kwa siku, ninaoga asubuhi na jioni. Asubuhi ninapooga nikielekea kazini, ninakua fresh sana ili kujiaanda kwa kazi na pia ninaparudi jioni naoga ili ninapopumzika niwe fresh.

Ninapenda mvua kwa sababu mvua ina inatusaidia kupata maji na hii maji inatusaidia kwenye mimea zetu shambani. Maji inatusaidia kusafisha nyumbani, maji inatusaidia kupea mifugo na mambo mengine maji ambayo ya mvua inatusaidia.

Ndiyo, nishawahi nunua tikiti za tukio kama vile tamasha na semina kwa sababu kunua mapema, kuna hakikisha nafika kwa wakati. Punguza msongo wa mwisho wa dakika za mwisho na kunipa nafasi ya kupanga ratiba yangu vizuri.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana wazi kusaidiana kuheshimu maoni ya kila mmoja kwa sababu njia hii hujenga uaminifu, hupunguza migongano na migogoro na huwezesha timu kufanya kazi kwa pamoja kwa ufanisi na ili kufikia malengo kwa urahisi.